Naam nimewai tembea kwenye ziwa Hii nilipokuwa kijana mdogo Nilelekea pali na wazazi wangu kutembea kwenye ziwa Kwa wakati huu tulikuwa tumelekea katika shere zetu za krismasi Tulikuwa tumenda pale kama familia yetu mzima Ituweze kujiburudisha na tuweze kupitisha mda na kweza kukumbushana vitu ambavo tumekua tukifushiriki katika mwaka mzima pale kwenye ziwa tuliweza kuwogelea na pia kuota jua pale kwenye ufuko Pia nimetembea kwenye mto ambao kukaribu na nyumbani kwetu mto huu umeusheni sana samaki sana sana na mi upenda sana kufuwa Kwezi basi miupenda kwelekea pale na kufuwa samaki ambao waku pale na samaki ya upea ni wakubwa Ijapokuwa ni wale samaki mwitu bado ni samaki watamu na huwa ni raisi kuwatega sana sana ukiwa na vifaa ambavo vinaitajika Awata pia dawa ambazo zinafanya samaki hawa nalala Awu wanakufa na kujaegea juu ya maji Yobasi nakuna kuja tuna kuokota samaki wale na kujiekea.

Kumbukumbu ambayo nilikua nayo nikiwa mdogo ni kumbukumbu ya sherhee yangu ya kwanza ya harusi Sherehe hii nilipoihudhuria nilikuwa mtoto mchanga sana. Nakumbuka nilikuwa hapo kidato cha pili Nililekea katika sherehe hii na wazazi wangu. Tulilekea pale kusherehekea muungano wa shemeji yangu ambaye ni amu yangu aliyekuwa akimuoa mjomba. Kwa sababu ya mimi kuwa mdogo nilipata kukula keki kwa wakati mara ya kwanza keki ilikuwa tamu sana na wale ambao nilikuwa nao pale ilikuwa ni wazazi wangu na pamoja na familia yetu yote kwa sababu tulihudhurika pale ili tuweze kusherehekea siku hii ya maana kwa mjomba wetu Kitu ambacho kinafanya kumbukumbu hii kuwa ya maalum sana ni kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuhudhuria harusi na pia ni kwa sababu tulikuwa tumekusanyika pale kama familia yetu yote na pia niliweza kukula keki mara ya kwanza. Hivya basi, jambo hili limekua katika akilini mwangu kwa muda mrefu na sijapata muda kuweza kusahao mambo kama haya. Nikiweza kumbuka mambo kama haya mimi hupata sana furaha kwa moyo na mimi hujihisi kama mtu ambaye anatamani sana kuendelea kushiriki kwa mambo kama haya na familia yangu.

Chakula ambacho napenda kula ni chakula cha ugali na nyama. Mimi upenda sana nyama kwa sababu nyama ni tamu sana. Sana sana unapopika vizuri, umeka nyanya yako, kitungu, mafuta pale, roiko. Nyama ina kwa tamu sana. Na nikiweza kupata nyama hii na mboga ya sukuma sana sana mi uweza kufurai sana na naisi sana mwenye fura moyoni na upenda kula chakula hiki Kwa sababu nikikula chakula hiki pia kina nyongeza virutubishi mwilini na pia chakula hiki kinaeza kukuseidia kuongeza nguvu na kueza kufanya kaza zako za siku kwa uraisi Pia chakula hiki kina leta furaha moyoni na kueza kumaliza njaa ambayo uweza kutambalia mtu na kufanya vigumu sana kufanya kazi za kila siku Kwa hivyo basi cha kuleiki ni kizuri sana na pia kinaongeza mtu nguvu ya kueza kundilea kufanya kazi za siku na pia kueza kutuliza njaa ambayo usumbua sana wakati wa kazi au pia wakati waote.

Wakati ambo nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi, sana sana ni baada ya kuamuka, wakati huu akili yangu huwa ina imetulia vizuri na imeweza kupanga vitu vyangu akilini vyema, hivi basi kufanya kazi inaniwia rajisi na kuwa naweza kushughulikia jambo kwa urahisi sana. Kwa sababu sana sana jioni akili huwa imechoka. Na pia unapata umepitia shida nyingi za siku. Na inakukalia vigumu sana kweza kufanya jambo. Hivyo basi mimi hupenda sana kufanya kazi zangu asubuhi kwa sababu asubuhi vitu huwa ni raisi na ni haraka haraka. Bila kusumbuka, bila kushughulikia vitu zile ambavyo vina kusumbua. Hivyo basi kazi zangu sana sana mimi huzifanya asubuhi Wakati nimeamuka, nimetulia vizuri Pia nimeweza kupanga mambo yangu vyema ili yaweze kuwa na utaratibu ambao unafaa. Pia kulingana ratiba yangu au ratibu yangu. Mambo yangu mengi yamepangwa asubuhi kwa hivyo basi Lazima nifanye vitu viyangu asubuhi ili niweze kufuata ratiba yangu.

Harufu ambao naipenda ni harufu ya ambayo ni ya mauwa Mauwa ambayo yanaitwa kwa kizungu yanaitwa rose flower Mauwa haya hunipendeza sana na hivyo basi mi hupenda kuyanusia na harufu yake huvutia sana mtu au pia harufu ya machungwa au maembe Harufu hii hunipendeza sana kwa sababu matunda haya ni matamu na yanavutia kweli kweli Hivyo basi nikiweza kusikia harufu ya matunda haya Mi huweza kutulia akili na pia kuweza kuvutia watu wengi Kwa sababu mtu ambaye ananukia vyama huvutia watu wengi sana Hivyo basi napata kuzungumza na watu tofauti tofauti Kwa sababu wanahisi wametulia na wanaweza fikiria na kando yangu Kwa sababu sina harufu ambayo inaumiza mapua yao Hivyo basi wanaweza kujihusisha na mimi Pia wakati mwingine vyakula matunda haya ni inaletea mtu sana sifa njema kutokana na kuonekana kama au kudhalilishwa.

Ili niweze kushirikiana na timu, miweza kufatilia mipango ambayo wameweka Apia ili niweze kushirikia na nao vyema huwa na jiusisha kwa mambo tufotitofauti kama vile michezo ya jioni ili tuweze kushirikia na mwingi baina yetu Ama pia kueza kushiriki katika mijadala ili tuweze kubadilisha na mawazo na kusaidiana, kuinwana kutoka na na jambo hili, ilimweza kusaidia watu wengi katika timu yangu na hivyo basi ushirikiano muongezeka kwa sababu kila mtu anajali mwenzake na hamwezi kutumia mwingine vibaya kwa sababu kila mtu anataka mambo mema ya tendekee mwenzake ambayo pia ya angetaka ya mtendeke Hive basi kila mtu hamekua akishugulikiana na pia kufupeana mawaidha ambayo ya nasaidiana sana Pia kusikiza wenzetu kwa ili uweze kusikia kila mtu ambapo hametoka na kujua kuwa si rahisi au si kila mtu ambayo ya napitia maisha mema ambayo unapitia Hive basi ushirikiano na kuwa kitu ambacho ni raisi sana baina etu kama team.

Naam, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu. Hili niweze kujikimu katika maisha. Lazima nifungue biashara. Ambao itanipea pesa za ziyada kutokana na ile kazi ambao nafanya kwa sababu. Biashara ni kitu ambacho kinakupea morali ya kuendelea na maisha kwa sababu. Kila siku angalau unapata pato la siku. Si kama vile kuajiriwa ambao lazima ungoje mwisho wa mwezi. Hili ndio uweze kupata malipo yako. Hivyo basi nimepata sana mawazo ya kutaka kufungua sana biashara yangu. Japokuwa sijapata fursa, bado najaribu kujielekeza katika lengo hili. Hili kuweza kutimiza malengo yangu ya mwaka. Na kueza kufungua biashara yangu hili niweze kujisaidia. Na pia kusaidia jamaa yangu katika shida za mambo ya kila siku. Hili tuweze kupitia changamoto na tuweze kushinda. Na pia kutokana na wazo hili, nimeweza kujifunza kueka akiba kwa sababu ili niweze kufungua biashara lazima niwe na pesa na ili nipate hizi pesa lazima niweke akiba ambayo itanisaidia kufungwa biashara hii.